Napenda kuwa pahali penye utulivu na mazingira mazuri hasa mahali ambapo kuna amani na hakuna kelele nyingi Ninapokuwa mahali pa aina hii Nahisi akili yangu ina pumzika na mawazo ya nakuwa safi zaidi Napendelea maeneo yenye mandhari ya asili kama bustani sehemu zilizo na miti mingi au karibu na maji kama bahari mto au ziwa maeneo haya hunipa nafasi ya kutafakari, kujipanga upya na kujisikia karibu zaidi na mazingira ya asili. Pia napenda kuwa mahali palipo salama na panapo nipa uhuru wa kuwa mimi mwenyewe bila shinikizo. Mahali ambapo watu wanaheshimiana na kuna hali ya urafiki hunifanya nijisikie huru na kukabilika, kukubalika. Sipendi sana maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu au kelele nyingi. Kwa sababu hunifanya nijisikie nimechoka haraka, badala yake na pendelea sehemu tulivu ambapo naweza kusoma kusikiliza mziki au kufanya mazungumzo ya maana bila usumbufu. Zaidi ya utulivu, napenda pia mahali panapo nipa motisha na kunichochea kufikiria kwa ubunifu. Hii inaweza kuwa maktaba, chumba cha kusomea, au hata sehemu ya wazi yenye mandhari nzuri ambapo naweza kufanya kazi au kupanga malengo yangu. Mahali pa aina hii hunisaidia kuwa makini, kuongeza tija na kujisikia nina uthibiti wa muda wangu. Kwa ujumla, napenda kuwa mahali panapo changanya utulivu, salama, usalama na uzuri wa mazingira. Mahali ambapo naweza kupumzika, kujifunza na kujijenga binafsi bila presha nyingi. Kuwa katika mazingira mazuri, hunisaidia kuwa na amani ya moyo na kunifanya niwe na nguvu mpya ya kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku.

Ninayoamini sana ni Microsoft. Kuu ni kwamba ni kampuni ambayo imeonyesha imara, ubunifu na uzingatiaji wa watumiaji katika huduma zake kwa miaka mingi. Microsoft inajulikana sana kwa programu zilizo tumika sana duniani kama Windows, Microsoft Office na Saver. Sifa zake za wingu kupitia Azure. Ambazo zinasaidia biashara, shule na serikali kuendesha shughuli zao kwa ufanisi zaidi. Pia wamewekeza sana katika AI na usalama wa mtandao. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ulizi wa data zetu leo hii. Pamoja na hilo, kampuni kama Apple pia ni maarufu sana na inajivunia kuwa moja ya kampuni zinazopendwa na watu wengi duniani kutokana na ubora wa vifaa vyao kama iPhone, Macbook na mfumo thabiti wa usalama. Japo limeongoza kwa muda mrefu kwenye urodha za kampuni zilizokadiriwa na mashirika kama fortune ikionyesha kwamba watu wengi wanathamini utendaji muundo na uzoefu wa watumiaji wa bidhaa zao. Kwa upande mwingine, Google ni kampuni nyingine ninayoiamini kwa sababu huduma zake zimikuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku kwa watu wengi. Kama utafutaji wa habari, ramani, barua, pepe na video. Google imewekeza pia kwa miaka mingi katika utafiti na teknolojia za kisasa kama AI. Jambo ambalo linaonyesha kujitolea kwao kuendeleza ubunifu. Kampuni hizi zote zina changamoto na ukosoaji pia. Hakuna kampuni kamili, lakini kwa kuzingatia utaalam, usalama na watumiaji na mchango wao, mkubwa kwenye teknolojia ya dunia. Nahisi kwamba Microsoft, Apple na Google ni kati ya kampuni bora zaidi na ninazoweza kuzidi kuziamini katika tasnia hii.

Napenda kufanya kazi na wengine lakini pia ninaweza kufanya kazi peke yangu kulingana na aina ya kazi. Nikifanya kazi na wengine napata nafasi ya kubadilishana mawazo kujifunza mitazamo tofauti na kushirikiana kutatua changamoto kwa haraka zaidi. Kazi ya pamoja unisaidia kukuza mawasiliano uvumilivu na uwezo wa kusikiliza maoni ya watu wengine. Pia, hujenga mausiano mazuri kazini na kuleta matokeo bora kwa sababu kila mtu uchangia ujuzi wake Hata hivyo, kuna nyakati ambapo napendelea kufanya kazi peke yangu. Hasa pale kazi na inapo hitaji umakini mkubwa kupanga kwa kina au ubunifu wa binafsi. Kufanya kazi pekee yangu unipa nafasi ya kujii. Pangia muda, kufikiria kwa utulivu na kukamilisha majukumu bila usumbufu. Katika hali hii, ninaweza kutoa matokeo mazuri kwa sababu ninailekeza nguvu zangu zote kwenye kazi huseka. Kwa hiyo, ninaamini kuwa kila mtindo wa kazi unanafasi yake. Kazi ya timu ni bora kwa miradi mikubwa na inayoitaji mawazo tofauti. Huku kazi ya mtu mmoja ikifaa kuma jukumu ya nae hitaji umakini na wajibikaji binasi. Wezo wa kubadilika na kufanya kazi vizuri katika hali zote mbili. Unifanya niwe mfanya kazi mwenye ufanisi na anae kubaliana na mazingira mbali mbali ya kazi.